Yeah, natoa sadaka na michango. Ni kitu ambacho, naamini sana kwenye kusaidia watu wenye uhitaji. Kwa mara nyingi huwa napenda kusaidia watu ambao hawajiwezi, watu wenye uhitaji. Napenda kusaidia kwa sababu, naamini, hakuna mtu ambaye angependa kuishi vile ambavyo anaishi kuomba. Kwa hiyo naamini pia Mungu anabariki pale unapomsaidia mtu mwenye uhitaji inakuwa ni sadaka pia kwa mwenyezi Mungu, anabariki. Kwa naamini sana kwenye kutoa sadaka na kusaidia watu wenye uhitaji ila napenda sana kusaidia watu wenye uhitaji kuwa ndo naona ka nimetoa sadaka.

Kuhifadhi kitu cha dhamani. Swali lako linauliza je, unahifadhi kitu cha dhamani. Kitu cha dhamani kuhifadhi. Ndiyo, naifadhi. Kitu cha dhamani napenda kuhifadhi. Ndiyo.

Swali lako unauliza je unapenda kuvaa vipuli. Napenda japo kuwa mtu ambaye nikonae hapendi. Anahisi kama ni uhuni kwa hiyo sivivai. Lakini kitu ambacho nakipenda. Naona nikivaa kita kua kina nipendeza zaidi. Ni sehemu ya urembo.

Swali lako nzuri sana, unasema ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Mandeleo ambayo ungetamani kuyaona ni miundo mbinu ya barabara, kila mahali kungekuwa kuna lami na kunafikika kirahisi. Na maendeleo mengine ambayo ungependa kuyaona kwenye jamii, huduma ya afya ingekuwa aswa ya kutunzwa ingekuwa watu wa hali ya chini wanaudumiwa bure. Yaani huduma ya afya imeboreshwa watu wanaipata kwa rahisi na ni bure na pia watu ambao wana ugonjwa wa cancer ambao matibabu yake ni gharama sana. Pia serikali ingefikiria namna ya kuwasaidia kupata dawa zao kwa gharama ya chini ata kama haitaweza kuhudumia bure basi wangepunguza gharama yaani kama asilimia ya sitini ya mahitaji ya wagonjwa au kuhudumia wagonjwa ingekuwa inatoka upande wa serikali alafu upande wa asilimia arubaini unatoka kwa mgonjwa mwenyewe ingekuwa inarahisisha sana kupunguza vifo. Kitu kingine ambacho natamani kuona mabadiliko au maendolo kwenye jamii ukiachana na maswala ya huduma ya maji inapatika na kiwa rahisi kwa sabu takwa miaka siti ni na ya uhuru bado paka saa hizi kuna baadhi ya maeneo unapata changamoto ya maji. Nyakati maji ni uhai ina maana kama hamna maji ina maana kupata magonjwa ambukizi ni rahisi sana ambao ni hatari kwa afya. Unakuta, una watoto wadogo, una mweka kwenye mazingira ambayo hayana maji ndio maana ni rahisi kupata magonjwa ya ambukizi, ambao pia ni rahisi kwa mtoto kwa sababu wanaingia watoto wanapoteza umakini. Sio kama mtu mzima mara ameshika, mara amekula, ametoka chooni hamna maji ya kuoga yaani ningependa kusema maendeleo kwenye jamii ni huduma za maji, kupatika kiurahisi, miundo mbinu, nikimaanisha barabara, na kwenye upande wa huduma ya afya. Ndio natamani vingeboreshwa kwenye jamii na vingekuwa ni sehemu kubwa ya maendeleo na ata wananchi wakiwa wanatoa kodi yao haitaumia kwa sababu wanaona kuna mabadiliko makuu wanaona kodi yao inaenda wapi.